Mkate nayoupenda sana, ni mkate ambayo umetengeneswa na unga wa ngano. Ngano ikisiagwa vizuri ziwe nyepesi, huo mkate utakua tamu sana. Alafu utaongeza asali na mafuta ya siagi. Alafu iongezwe maziwa, hiyo mkate utakua nyororo sana. Hautakuwa na vipande vipande vingumu vingumu lakini itakuwa nyororo na kila mtu ataipenda na hiyo mkate mimi huwa naipenda sana na naitamani hata nikiuona kwa nduka huwa naitamani na naipenda sana.

Wakati wamvua sana sana na shugulikia na kupanda maua. Lakini wakati kuna mvua kuu mimi siwezi kaa nje na sipendi kunyeshewa sana sana kichwa. Mimi na kaa tu chumbani mpaka mvua inapungua. Lakini mimi huwa napenda mvua sana. Wakati wa mvua nafurahia sana sababu kuna kitu moja najua. Tutapata chakula ya kutosha. Na huko mchambani, chanyasi itamea na ikimea wanyama wetu wengi, watakua wamesaidika sana sababu chakula kitakua kingi. Alafu, wakati mvua inanyesha, huwa inanikatizia sana sana wakati naenda kanisani ama mikutano mingine. Mimi sipendi kutembea kukiwa na mvua, mambo ya kuteleza mimi sipendi kabisa sababu. Njia zetu sio nzuri, unaenda ukitereza, saa ingine unaeza anguka chini uumie, kwa hivo mi sipendi wakati wa mvua niwe natembea sana, lakini mvua sio mbaya kwangu, mimi napenda sana, sababu mimi kwanza mimi ni mkurima, napenda mvua sababu mimea yangu itatosheka kabisa na maji, sababu mvua inatosheleza kila wakati.

Kinacho nifanya nifurahi sana maishani mwangu. Nikuwa wakati mwili wangu uko sawasawa sina ugonjwa wowote. Kwa sababu naeza fanya kila kitu naeza kula chochote naweza tembea popote. Sababu mwili ukiwa na nguvu, hiyo ndio furaha kubwa sana na hapo unaezafanya kama utembe mahali popote. Alafu wakati ukona pesa ama fedha ya kutosha ya kuweza kujimundu katika maisha yako, upate chakula, upate nguo, na kama wewe mgonjwa ujipeleke hospitali, hiyo ndio furaha kubwa yangu sababu nikiwa na hayo mambo yote, uwa najishidia kila kitu.

La hapana mimi sipendi kukula samaki kabisa sababu hiyo harufu yake huwa inanihingia sana mpaka inanifanya nikose furaha Hata mtu akila samaki akuje akae karibu na mimi. Mimi huwa namuondokea naenda mbali. Sababu huo uvundo wa samaki, mii siupendi kabisa. Mpaka kuna wakati huwa na umwa na kichwa sana na mate inaanza kutiririka. Sijui hiyo nikitugani huwa inaniigia mpaka inaharibu hata kukula tena siwezi nikakula nikiwa karibu na samaki. Nikiwa karibu na mtu amekula samaki, mimi sitakuwa na raha yeyote ile, ndiyo maana mimi siipendi kabisa na sijawaihi kuikula ata siku moja.

Tunda linalonipendeza sana ni tunda ambalo linaitwa nanasi. Nanasi ni tunda ambalo liko na utamu wa hali ya juu sana. Ukila tunda hili, utahisi vizuri sana. Ukikata tu ili tunda, maji itaanza kutiririka. Hapo kiu chako kinaanza kutiririka pia. Sababu hiyo unahisi na unangoja huo utamu uingie kwa mwili wako Tunda la nanasi naipenda sana, linanipendeza sana. Hata wakati wa kununua nainunua bila kusita hata iguswe pesa ngapi huwa nainunua kabisa.

Mimi kusema ukweli nashiriki kabisa na kikamilifu katika jamii yetu. Hata vile wanapanga kila kitu, mimi huwa kati yao na ninasikiza kila kitu. Halafu, nashughulika na chochote niambiwacho na wazee wa jamii. Mimi niko karibu na wao sana. Sababu wananipenda sana na wananiamini. Kila kitu kikitumanwa mimi ndiyo wa kwanza kutumwa, hata mimi ndiyo nimewasimamia mahali mingi, hata kwa vikundi, hata kwa boma yenyewe, kuna shirika moja limetayarishwa ya boma, na jamii, na mimi niko hapo katikati kuwasaidia, na nimejiunga na wao kikamilifu, ili tuweze kuinuka na kuinua wengine walio nyuma yetu.